Hali ya hewa ninayopenda ni tulivu na safi upepo mwanana ukivuma taratibu ukileta hisia za tulivu na hewa safi ya asubui anga huwa imefunikwa na mawingu meupe hao ya kijivu na mara nyingine machozi madogo ya mvua hunyesha polepole. Utuvaa sweta au koti na hewa hiyo baridi ufanya kikombe cha chai au kahawa kuwa tamu zaidi. Wakati mzuri wa kupumzika kusikiliza mziki wa taratibu au kukaa karibu na marafiki ukipata mazungumzo na utulivu.

Natumia matatu ambao ni moja wapo ya viombo vya usafiri marufu zaidi nchini Kenya. Basi ndogo au gali linalo beba abilia kati ya miji na mitaa mbalimbali kwa kawaida. Matatu huwa na rangi angavu michoro ya kuvutia na mziki unaupigwa kwa sauti kubwa. Asa mziki ya kizazi kipya kama gengeton reggae au hip hop. Ndani yake abiria uketi kwa karibu na kondakta au makanga. Utoa maelekezo kwa sauti kaila akiakikisha kila mtu amelipana. Na gari linaendelea haraka.

Napendelea mfumo wa android, sababu ni hizi, android ni rahisi kubadilisha na kugeuza, na kustomize kulingana na mtumiaji. Alafu usimu zake zinapatikana kwa bei tofauti, hivyo kila mtu anaweza kumudu. Inatumika sana nchini Kenya kwa hivyo ni rahisi kupata huduma na vipuri. Lakini pia iOS, Apple inafaida zake ni salama zaidi, inafanya kazi kua rahisi inamuundu mzuri. Ndiyo maana napendelea hiyo.

Mchezo ninaopenda kwenye olimpiki ni mchezo wa mbio ndefu almaarufu marathon. Mashindano ya marathon katika mchezo ya olimpiki ni mbio ndefu za kimaendelo. Zinazohusisha mbio za umbali wa kilomita arubaini na mbili. Ni mojawapo ya mashindano yanayochukuliwa kuwa yenye changamoto kubwa zaidi kwa mwili. Na kilona, waharakati hukimbia katika barabara zilizopangwa za mji wa wenyeji, wakipitia maeneno yenye mandhari tofauti kutoka mtaa wa jiji hadi sehemu za kijani marathon ni mtihani wa stamina, uvumiliu na mbinu za mbio, kwani mchezaji lazima apange nguvu zake vizuri ili kumaliza umbali mrefu bila kuanguka.

Kuwatia moyo wenzangu ninafanya mambo kama kuwasikiliza kwa makini, kuwapa nafasi ya kueleza hisia zao bila kuwahukumu. Afu kuhimiza kwa maneno chanya, kusema maneno ya kuunga mkono kama uneza kufanya hili au nafahamu nachokikabili lakini utawezana. Kuwasaidia vitendo, kutoa msaada mdogo au ushawari unaowasaidia kushugulikia changamoto zao. Kusherekea mafanikio yao hata madogo kwonesha kuwa unashirikiana nao katika furaha na mafanikio. Kuwapa mwongozo wa chanya kushiriki uzoefu au mbinu ambazo zinaweza kuwasaidia kuimarisha haja yao.

Baadhi ya mchangamoto nazo kutana nazo kazini ni muda na shinikizo la kazi. Mara nyingi kazi huwa nyingi kuliko muda uliopo na hii inaweza kusababisha stress. Mawasiliano, kutokuwa na maelawano mazuri kati ya wafanya kazi au wakuu, kunaweza kusababisha migungano na kutoelewana. Afu raslimali chache ukosefu wa vifaa au fedha zinahitajika kufanya kazi kufanisi. Motisha au kuridhika kidogo kazini wakati mtu anahisi kazi yake haidhaminiwe wa haipo. Malipo au stipend ya kutosha changamoto za kiufundi. Kama matatizo ya teknolojia, mifumo ya kompyuta au zana zinazoitajika kufanya kazi. Mizani kati ya kazi na maisha binafsi wakati mwingine kazi inaweza kuchukua muda mwingi ikipunguza muda wa familia au mapumziko.